Hapana, japokuwa napenda kuangalia baati ya tamaduni wanapocheza ngoma zao, kulingana na midundo na vitu tofauti wanapofanya kwenye ngoma. Je, ungependa na wewe nikutajie baadhi ya hizo tamaduni na makabila yao ili na wewe uweze kuenda kujionea na kufurahia?

Mafanikio bila sinea thamini kazini ni kuhakikisha nafanya kazi kwa welele na kuitimiza kwa wakati. Nijia kukua kumewai kutokea changamoto tofauti kutoku wepo kwa rasilimali, changamoto ya usafiri, changamoto ya kutokuwa na wateja au baazi ya vitu ambayo vinakosa uwelewa kwa wakati huo. Lakini nimejitahidi kuhakikisha wote tunakaa kwenye mstadi ili kila mmoja aweze kufanikisha rengo lake, rengo la kampuni na rengo la mteja au mtu ambaye tunamuhudumia kwa wakati huo ili kuhakikisha tunatoa huduma nzuri na tunaweza kuelewana.

Mvua. Kitu gani kinanifanya nipende mvua. Kweli mvua naipenda sana sana. Na ni kwa sababu kwenye familia yangu kuna baadhi ya watu ni wakulima kwa hiyo inapotokea kuna mvua au wanapata mvua kwa nyakati fulani inawasaidia kumwagilia muda mwingine inasaidia kusawazisha hali ya hewa muda mwingine. Ni kitu cha kukufanya upate utulivu kwa namna moja ama nyingine mvua naweza kusema ni kama baraka hivo naipenda mvua sana sana.

Timu ya michezo naifuata, eh, hakuna, hakuna. Japo kuwa kuna baadhi ya zile nyakati ambazo unaona watu wakifurahia michezo, watu wanapata utulivu, wanafurahi, wengine wanatumia michezo kama sehemu ya kuondoa mawazo. Ivo ni kitu kizuri, japo mimi mimi hamna mchezo ambao naufuatilia sana, ila naweza sema ni kitu kizuri kwa sababu kama kinaweza kuwapa watu furaha kwa watu ambao walikuwa wanajisikia vibaya kwa wakati huo japo na yenyewe kuna wakati unawaona watu ambao wanakuwa wanapata makasiriko kwa sababu ya mchezo lakini nikitu kizuri kinawafanya watu wana pata utulivu wana furahi japo mimi amna mchezo ambao naufatilia.

Inapokuja swala la kuwaza mji wa kutembelea duniani. Moja kwa moja naeza nikasema gwanzuu China kwa sababu ni mji ambao. Unasifika kwa biashara, kipakazi, watu wengi kutoka seemu tofautitofauti wanatumia China. Kama seemu ya kuenda kupata maligafi, kupata bidhaa. Hivo natamani, siku moja niweze kutembelea nione, wanawezaji au wanatumia mikakati gani katika kufanikisha ilo suala zima kwamba dunia, inaweza kutambua uwepo wawo kwamba wao ni miongoni mwa watu ambao. Wanaweza kuifanya biashara vizuri au wanaweza wakawa chanzo cha kupata malighafi, kupata ushauli, kupata vitu vingi.

Vipuli kuvaa vipuli ndio napenda kua sababu vipuli vina vingine vina beba kumbu kumbu tofauti kua sababu vipuli vingi ambafo mimi uwa nafa vingi waga nimepewa zawadi. Japo kuwa ukiacha sababu nyingine zote kwamba vina kusaidia upate mwonekano mzuri vina kusaidia uonekane nadhifu. Vipuli, siyo tu vipuli navichukulia kama kitu ambacho kinaweza kika beba kumbu kumbu ya kitu flani naweza ikawa nzuri au mbaya. Japo zote tunaa. Japo zote kwa mimi nakikisha na nazitunza. Kua sabu uwezi ukawa na kumbukumbu mzuli tu. Kumbukumbu mbaya zipo kwa ajili ya kutujenga, kutufundisha. Hivo vipuli ndiyo napenda kuvaa.

Kuhusu swala la muda wa kukaa hadi saa ngapi usiku. Naweza sema sina muda maalumu kwa sababu inategemeana na nakuwa nafanya kitu gani kwa wakati huo. Kwa sababu inategemeana na ratiba. Au labda unakuta. Siku naweza nikachelewa kulala kwa sababu abu inakuwa ngumu kidogo kulala bila kusoma. Kwa sababu hunipa kwenye kwenye nyakati ya kuanza kujitafutia maarifa. Ukiwa kama huna maarifa inabidi uyatafute. Hivo, inategemeana ila haizidiki saa nne, saa tano hapo, haizidi hapo. Japo, inaeza ikawa ni muda wowote saa tatu, saa nne, saa tano, yaani haizidi saa tano hapo. Na kuwa tayari nimelala. Ila ikiwa nina kazi ambayo inabidi kunifanya nikae macho au, inahitajika kuamka, usiku kufanya kazi. Naweza kuamuka kwa hiyo muda maalum sina.

Nyota, nyota napenda kwa angajia nyota sana kwasababu nyota kwangu mimi imebeba kumbu kumbu wambayo nimewahi kuipata kipindi na soma elimu ya juu advance naweza kusema sio chuo kikuu ilikuwa nina mawazo sana hivyo rafiki yangu huwa anaambia muda mwingine watu hatuwezi kuwa amini na vitu ambavyo tunaweza tukavitumia kuondoa mawazo ni asili iliopo ambayo mungu ametubarikia hivyo yeye anatumia kuongea na nyota kuna na mimi ya amenifundisha muda mwingine nikiwa najihisi upweke natumia nyota kuongea nazo na penda asili ilivyo kuwa nazipenda nyota.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kupata timu ambayo unweza ukafanya nayo kazi vizuri kwa sababu kidogo niko sina uvumilivu kwa watu ambao kidogo wako wazembe. Ivo inakuwa rahisi kwangu mimi kupata motisha kazini kwenye kuangalia watu gani nifanye nao kazi ambao wanaweza wakasaidia kuweka usawa katika kuunganisha nguvu kwenye kufanya jambo. Ivo kitu ambacho kinanipa motisha kwa ujumla naweza kusema ni kupata timu nzuri ya kufanya nayo kazi kuwa miongoni mwa watu ambao kampuni inaweza ikawategemea kufanya nao kazi muda wowote ule. Au kulisaidia lengo la kampuni lifike, maana ndo lengo na nia na madhumuni yakwenda kuomba kazi sehemu ambayo umeenda kuomba hivyo kingine kinachonipa motisha ni kuhakikisha napata hivyo vyote ambavyo vitasaidia kufikisha lengo la kampuni.

Maoni mtandaoni kwanza huwa yanachochea nini? Maoni mtandaoni huwa yanasaidia kujua kama umeposti au umechapisha jalada lolote au picha yoyote umetuma mtandaoni kupitia zile comment za watu au maoni. Unaeza ukajifunza vitu tofauti tofauti. Kwa sababu ijapokuwa kunaeza kukawa kuna watu ambao wanaweza wakawa wanatoa maoni ambayo. Sio mazuri, hayafanani na yale maudhui ambayo umeyachapisha. Lakini maoni muda mwingine yanaweza yakawa ni chanzo cha wewe kupata wazo au kupata mwanga kwamba nimekosea wapi au nirekebishe wapi, niimarishe wapi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kidogo kwako kupiga hatua mbele. Hivyo maoni pia napenda kusoma kwa sababu kupitia maoni unajifunza vitu tofauti tofauti ambavyo huenda labda hukuviona kwenye maudhui yalochapishwa hivyo napenda kusoma maoni.

Kwenye kujalibu vyakula, vipya. Inaesa ikawa napenda kwa sababu sijawai kujalibu vyakula vipya. Ukiacha vile ambvo nimewaikula. Japo, naesa kusema napenda, ndiyo napenda. Kwa sababu siwezi kuakikisha kwamba nitakaa sehemu moja milele. Sabubu ndoto zangu nikuakikisha nazunguka ulimwengu. Hivo nitafulai kujalibu vyakula vya sehemu nyingine vinaonekaneja hili ata ikitokea nimehama mahala pamoja kwenda mahala pengine isiwe ngumu kwangu kushindwa kuishi eneo hilo kwa sababu ya chakula.

Hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu. Ndiyo napenda kusikiliza. Napenda. Napenda kujisikiliza. Kwa sababu. Zinakusaidia unapata utulivu. Na una. Unairuhusu akili yako kuwaza. Nini kinafuata au nini kinaendelea. Nini kitafuata au nini kitaendelea. Kwani. Stori nzuri. Nazipenda. Nawezakusema nazipenda kwa sababu. Sio tu stori. Ni stori ambazo zinakufanya. Ufikirie. Nje ya boxi hivo nazipenda.

Kinywaji cha baridi ninachopendelea. Naweza kusema ni juisi ambayo imetengenezwa na matunda ya nyumbani kwasabu. Vitu vya kiwandani kidogo si pendelea sana hivyo. Juisi ambayo imetengenezwa nyumbani ya baridi na ipenda kwasababu. Kwanza ni nzuri kwa afya siyo vitu vilivyosindikwa viwandani pia imetengenezwa kwa upendo. Kwasababu imetengenezwa nyumbani maana yake imetengenezwa kwa kusafi. Kwa uzuri ili, familia ifurahie na vitu vingine. Kwahiyo napenda, kunywa kinywaji cha baridi, napenda. Sana sana nikiwa kime tengenezwa mazingira ambayo nayafahamu. Kuanzia inaanza kutengenezwa mpaka inamalizika, inawekwa kwenye chombo kwa jili ya matumizi.

Tukio la muhimu kwenye maisha yangu ni kwanza ilikuwa ni ni muda mrefu kidogo sijaoengea na baba angu kulingana na sababu za kifamilia. Hivyo ilitokea tu siku nikapata muda wa kuoengea nae hata kumisikia sauti yake. Hivyo ilikuwa ni tukio muhimu kwa angu kwasababu ilikuwa ni muda mrefu sijaoengea nae sijamwona. Kwa kusikia tu vile sauti yake ilinifanya nijue kwamba yuko sawa anaelndelea vizuri nilijisikia vizuri kwahiyo ni tukio zuri la muhimu kwenye maisha yangu. Kwa sababu japokuwa bado sijamwona ila najua kwamba kupitia kuongea nae na kupata mawasiliano nae kupitia njia ujumbe najua kwamba yuko salama. Anaendalea vizuri. Hivo hilo ndo tukio muhimu kwenye maisha yangu.

Zoea zuri ambalo nimejijengea ambalo naona linasaidia kwa mara moja ama nyingine ni kuhakikisha nashirikiana na watu vizuri yaani sehemu yoyote ambayo nitakuwepo sijawahi kupokea maoni mabaya kwamba nashirikiana na watu vibaya sijawahi kupokea hiyo. Kwa hivyo najitahidingi sana nashirikiana na watu kwa uzuri hata ikatokea siku nyingine nimepata shida inakuwa rahisi kwao kunisaidia kwa hivyo ni zoea zuri ambalo linanisaidia mimi kwa mara moja ama nyingine kupata msaada, kushirikiana na watu watu kuniamini kuwa rahisi kwao kunishirikisha matatizo yanayopitia ili niweze kuwashauri kwa hivyo ni zoea zuri kujiwekea, kuhakikisha unamsikiliza mtu unashirikiana naye vizuri hiyo ni zoea zuri ambayo naona ikinisaidia.

Mahali pa kihistoria ambayo ningependa kupatembelea ni Beijing, China. Kwa sababu kwanza ni mji ambao unasifika kwa vitu vingi kwa hiyo ningependa kwenda kuona, kwa nini watu anausifia sana na kwa nini umewekwa kuwa wa kihistoria. Natamani kuja kuona tofauti ambayo ina watofautisha hao watu wa China na sehemu nyingine kama Kenya. Nchi tofauti tofauti, yaani kwa nini utamaduni wao uko hivo, niwasaidiaje. Na kwa nini ilikuwa hivyo kwa nini wanafanyishi utamaduni. Nani alianzisha utamaduni. Wana enzi vipi miungu yao, vitu tofauti tofauti.

Kwenye mahusiano na wafanyakazi wengine, kwenye kuwajenga ni kwa kuhakikisha nakuwa mtu ambaye naeleweka. Yaani ukisha kuwa mtu ambaye unaeleweka, inakuwa kidogo ni rahisi kwa watu ambao unafanya nao kazi. Kwamba mtu fulani, anakuwa anapenda kitu fulani kifanyike hivi, kulingana na matakwa ya kampuni. Hivo, mimi inakuwa rahisi kujenga mahusiano na watu wengine kwa sababu kwanza nimeelewa. Alafu pia napenda kufanya kazi kwenye timu. Yaani timu ambayo niko nayo au kundi ambayo nipo nalo kwenye kufanya nao kazi napenda tushirikiane, napenda tuelewane, napenda kila mtu asikilizwe mawazo yake ili kitu ambacho kitaenda kuchaguliwa kama ndo kitakacho enda kutuongoza kila mtu awe anajua kwamba hiki kitu, tulikitolea mawazo sote. Hivyo kinaenda kufanyika kulingana na sisi ambavo tulitaka. Hivyo inakuwa rahisi kwangu mimi kujumuika na wengine kwenye kujenga na mahusiano na watu ambao nafanya nao kazi. Inakuwa rahisi kwa sababu kwanza mahusiano kuyajenga vizuri naweza, kuwasiliana vizuri na watu naweza, kuongea na watu vizuri pia naweza yaani. Hivyo.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ilikuwa ni baiskeli. Ilikuwa ni baiskeli kwa sababu ni kitu ambacho nilikuanga nahitaji sana kwa muda huu. Kwa eneo ambayo nikuwa naishi ilikuanga kutoka nyumbani mbaka kufika shuleni ni mbali kidogo kwa hiyo, wazazi wangu wakajichanga wakaninunulia baiskeli wakanipa kama zawadi. Walitugia sote mimi na kakangu. Kwa hiyo, ilikuwa ni zawadi ambayo nilikuanha naipenda sana. Ni zawadi nzuri kwa sababu ilinisaidia nikawa nafika shuleni mapema, si chapwi. Inakuwa rahisi kwangu. Kuitumia kama uzafiri na kufanyia mambo mengine. Huo ni zawadi ambayo nimewahi kupewa. Ni nzuri kwangu. Niliipenda.

Kwenye mahusiano na wazee wangu, labda nitaangazia nyanja zoti. Bili, wazazi na upande wa wazazi wa wazazi wangu. Kwenye upande wa wazazi wangu, ambao wa menilea na kunizaa na uhusiano nao mzuri. Wote, ijapokuwa baba angu sija ongea nae muda mrefu, ila nikihitaji kuongea nae sasa hivi, ananisikiliza kwahiyo nina mahusiano nae mazuri tu. Japokuwa sikai nae mama yangu pia na mahusiano nae mazuri wazee wangu hawa ndio kabisa yani mahusiano nao mazuri sana sana ni watu ambao wananishilikisha vitu vingi nawanishilikisha vitu vingi wananisha uli kwenye vitu tofautitofauti kwaiyo nina mahusiano nao mazuli sana sana hayana shida kabisa.

Kwanza, video nazo tazama, mi ni za, aina tofauti tofauti. Inategemeana na wakati huo nipo kwenye ya hali gani. Yo, naangalia video tofauti tofauti kwenye, kuni, mitandao ya kijamii tofauti tofauti. Kuna YouTube, ambayo naitumia kuangalia baadhi ya tutorials kwa vitu ambavyo navihitaji. Kwa sababu, naitumia sana YouTube kulingana na fani ambayo najifunza. Kwenye ufumaji pia kwenye kufanya kwenye kumodoa vitu. Lakini pia tiktok kuangalia pia vitu tofauti tofauti. Kujifunza kuona maisha ambayo watu wanaishi faida zao. Yani faida zake vitu tofauti tofauti huwa naitumia iyo mitandao sana sana iyo miwili pia whatsapp. Pia natumia kuangalia video. Kuna chatgpt naitumia kwenye kutengeneza videos kuuziangalia ko nimwisindau mingi kutumia.

Kuvaa miwani, nimewahi kuvaa muda kidogo nyuma, kipindi nasoma, nimewahi kuvaa kwa miaka kama minne kama sii mitatu. Nimewahi kuvaa miwani kulingana na matatizo ya macho. Ila kwa sasa hivi miwani navaa kama urembo tu, sababu niko sawa sasa hivi, sina shida tena ya macho, ila navaa tu kama urembo, kujikinga na jua na vitu kama hivo. Lakini kwenye kuvaa miwani, kusema kuvaa miwani kama tiba hapana, sivai miwani kwa sasa. Ila kama urembo, ndio navaa.

Kuhusu habari na zipata kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Kama tiktok, youtube, whatsapp, linkedin, huko ndo napata taarifa maana kuna baadhi ya mitandao sitmuii kabisa mfano instagram kwo mitandao ambayo niko nayo ndo ambayo naitumia kupata taarifa tofauti tofauti. Kulingana na jambo ambalo unahitaji kwa wakati huo au ambayo yanatokea kwa wakati huo huko ndo ambapo huwaga napata taarifa kwahyo ni mitandao ya kijamii kwa ujumla.

Kula ndiyo napiga. Kulingana na umri ambao nipo. Unaitaji ku unarusiwa kupiga kura. Kula kula napiga. Napiga ndiyo. Nachagua kiongozi ambaye na mtaka kwa wakati huo. Ooh ndio kula napiga. Katokea uchaguzi au labaha. Uchaguzi, wakitaifa. Kwnye serekali za mtala, hizi ndogo ndogo. Zote hua napiga kula ndiyo.

Harufu ninayoipenda. Kuna harufu mbili. Ninazozipenda. Sana sana zikiwazime. Zipo eneo moja. Yani zimechanganya sehemu moja. Nazi na vanilla. Zaondoa harufu ambazo nazipenda. Kwanza ni nzuri. Yani zinanukia vizuri. Zina. Zina koleza ule. Urembo na utanashati. Zina. Kama nikonywe chakula. Chakula kinanukia vizuri. Kama nikonywe mwili. Kama marashi yananukia vizuri hivo napenda hizo harufu mbili nazi na vanila.

Kwenye masaa kulingana na sina muda maalumu wa kulala sana sana usiku unaweza ukakuta labda usiku nimelala saa tatu kwa hiyo mpaka saa kumi na mbili manake nimelala masaa tisa kwa hiyo labda nimelala saa nne na saa nane kwa hiyo ina husianisha hapo yaani ina range hapo kwenye saba nane tisa inategemea na usiku nimelala saa ngapi ila pia naweza nikawahi kulala pia nikawa labda na lengo la kuamka labda usiku nisome, au kama kuna kazi nifanye, kwa hiyo inatofautiana kulingana na siku na siku.

Maoni kutoka kwa wengine nayachukulia vizuri kwa sababu kuna mengine yanakuja kwa lengo la kukurekebisha pale ulipo kosea. Japo kuna mengine ambayo maoni ambayo siyo mazuri yani ni kulingana na yeye chaguo lake mtu anayekushauri alivyoona. Kwa hiyo inakuwa siyatilii maanani sana japo huwanga nayapokea yote halafu mimi ndiye huwanga nachagua naangalia lipi linakuwa nzuri kulitumia kwa wakati huo. Kwao maoni yote huwanga nayachukulia vizuri kwasababu naheshimu mawazo ya kila mtu na mpaka mtu anakushahuri au anakupa mawazo yake inamanisha kwamba umemruhusu atowe kile ambacho alicho naacho kichwani akusaidie wewe kwayo nayachukulia vizuri kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kukusaidia kuna mwngine haweziu kusaidia kifedha anakusaidia kimaoni kuna mwingine maoni hawezi anakusaidia kifedha kwa hiyo nayachukulia vizuri.

Kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo ni naweza kusema simu. Kwa sababu simu, kwa sasa hivi kwa mimi, simu ndio mtaji. Ndio mtaji nilio nao. Ni mtaji mkubwa ndio duka, ndio namna ya kutafuta kazi, ndio namna ya kujifunza, ndio namna ya kushilikiana na watu, ndio namna ya kujeleza, ndio namna ya kuhifadhi kumbu kumbu zangu. Kwahio kifaa mbacho naweza kusema chakiteknolojia mbacho siwezi kuhishi bila icho kifaa nisimu kwasababu kinanisaidia kwenye mambo mengi pia na kitumia kwenye vitu vingi. Ni kifaa mbacho kinauzito mkubwa kwenye kujitafuta, kwenye kuelewa, kwenye kujifunza, kwenye kutaka, kwenye mahitaji, kwenye kuwasiliana, nisimu.

Kwenye kuwa mtu wa ubunifu naweza kusema ndiyo kwa sababu napenda kuchora. Napenda kujifunza vitu tofauti kuchora. Kuimba, raising, kufuma kutengeneza viungu, kama ingikuwa ni amiri yangu duniani na economics na hali yangu ya kiuchumi hiko vizuli. Ningekuwa nimejifunza kalibu kila kitu. Duniani kwa sababu napenda kujifunza. Kwa huo na pia siyo tu kujifunza. Na kitu chepesi kwenye kujifunza. Kwa huo inakua raisi kwangu mimi kupenda kujifunza vitu tofauti. Kwa sababu uwezi ukategemea ujuzi mmoja tu ele unao wa darasani. Ujuzi tofauti ambazo zina saidia sisa hivi kwenye soko la ajila na vitu vingine ni kujua baadhi ya vitu tofauti ambvyo vinaeza vikasaidia sehemu unaoenda kuifanyia kazi kw namna moja ama nyingine. Au wewe mwenyewe kusaidia kupata kipato kwa hivo. Napenda kujifunza kwa huo ni mbunifu wa vitu tofauti.

Hapa sasa kwenye kupenda wanyama kama paka na mbwa. Wote na wapenda. Wote na wapenda. Lakini ikitokea nimepewa sasa nafasi ya kuchagua. Kwamba chagua kati ya paka au umbwa. Nita chagua paka. Kwa sababu ni nimewahi kukaa nae na naelewa namna ya kumtunza. Naelewa tabia zao na vitu tofauti tofauti wanavyofanya au vitu wavyopopenda kula, wanavyopenda kufanya. Kwa hio, ntachagua paka. Kawaida nitachagua paka. Sababu, wanafurahisha, yani. Ukikaa nao, huwezi ukawa mpweke kama unapaka. Ni viumbe wazuri. Pia umbwa ni viumbe wazuri kwa watu ambao wanafuga. Lakini, kwa mimi, ntachagua paka. Sababu, paka nimewahi kukaa naye lakini pia, najua tabia zake, naelewa. Wanapenda nini, wanataka nini kwa wakati gani. Hawapendi kusumbuliwa mda gani kwa hii itakuwa rahisi mimi kuanza kuishi na paka tena sababu itakuwa ni rahisi kwangu na pia hata mazingira ya kumtunza pia itakuwa rahisi kwa aliye sasa hivi ndo unayekuwa unapenda paka na mbwa lakini paka sana ndo nampenda.

Kwenye kazi nayoithamini zaidi ni kazi naweza kusema kazi yoyote ambayo inanifanya niishi. Cha msingi tu isiwe kazi ambayo haitakiwi kufanyika. Kwa hiyo kazi ambayo inanisaidia kujikimu na mahitaji, kupata vitu muhimu, kuhakikisha naishi, mahitaji muhimu kama afya, chakula, mavazi, malazi, kupata furaha kwa namna moja ama nyingine labda kutoka, sehemu moja kwenda sehemu nyingine kusafiri, kujifunza, kuelewa. Kazi ambayo inanisaidia mimi kukutana na watu tofauti tofauti, kujifunza kuwasiliana nao, kuelewana nao, kufanya kazi nao, kuwasikiliza, kunisikiliza, kushirikiana kwenye nyanja tofauti tofauti, ni kazi ambayo naithamini. Hii ni kazi yoyote ambapo inafanyika sehemu penye amani, watu wana upendo, watu wanaelewa haki za binadamu na vitu vingine ni haki ambayo ni kazi ambayo naithamini. Kazi yoyote ambayo inathamini utu, naithamini pia.

Chakula chakigeni ambacho nimewahi kujalibu. Nahisi ni pizza. Kwa huku tunapoishi pizza siyo kitu ambacho kilikuwepo kwa kime kuja. Kwahiyo huku nimewahi kujaribu pizza kama mara mbili maratatu hivi lakini kusema kweli sikuipenda sana labda kwasababu nilikula ya kipindi imepoa lakini sikuipenda kwahio na jaribu kuangalia utaratibu wa kujalibu kitu kingine. Kama baga hivi, kujalibu nione kwa nini watu wana isifia sana wanazipenda. Kwahio, na vitu vingine tofauti tofauti, nitajaribu kula, niangalie vina ladha gani, vina kufanya ujisikiaje baada ya kula.

Kitu ambacho nafanya kuongeza uzalishaji wangu. Moja kwa moja najitahidi sana kusoma. Napenda siyo nguli kwenye kusoma ila najitahidi sana nisome kwasabu maalifa kama huna unayatafuta. Kuwa najitahidi sana nisome, nielewe na mnamambo yanavyoenda. Lakini pia najitahidi sana kutumia muda wangu ambao nao pia bando ambalo ninalo kwenye simu yangu. Kama nikusima simu ndo nitaji, najitumia sana bando langu kujifunza yaani. Tutorials, vitu tofauti tofauti, kuvielewa, kujua namna gani vinafanya kazi. Kwa kuangalia tutorials, kujaribu kuvifanyia kazi nione namna gani vinaeza vikanisaidia kupigia hatua mbele. Kuna kusikiliza, kuliza, kunisaidia kwenye usalishaji ambao naufanya. Lakini pia usubutu kujalibu kulifanya hasara kuwa kama kitu cha kujifunza. Kwa hiyo, najitahidi kuchukulia hasara kama sehemu ya kujifunza, pia kusoma, lakini pia kuitafuta elimu kwa sababu elimu ambayo ninanyo kidogo. Naezasema si kubwa sana, bado nategemea vitu tofauti tofauti niendelee kujifunza na kupiga hatua. Kwa hiyo, nategemea hivo vitu, ili viweze kunisaidia kwenye.

Mchezo ambao ningependa kujaribu nahisi ni kuna kwenye kuzama ndani ya maji kuangalia samaki na vitu vingine vinavyofanya kazi. Namna nzima bahari inavyofanya kazi lakini pia kuteleza kwenye barafu. Natamani sana nije kufanya hio michezo kwa sababu. Inaonekana inasaidia kurelax, kupata utulivu, kuelewa namna asili. Inavyotupenda, inavyotuzunguka namna gani tunaweza tukatumia hiyo asili. Kupata furaha na amani tukajenga mahusiano tukafahamiana na vitu vingine. Lakini pia, michezo ni sehemu ya kumjenga mtu. Michezo kama hiyo kwa sababu sehemu kama huku nilipo ni mgumu kupata hizo labda barafu hivyo inakubidi usafiri kutoka eneo moja kuenda sehemu nyingine ili kuweza kupata vitu kama hivyo ni michezo ambayo naitamani kuja kujaribu kuicheza namini itakuwa sehemu ya kutengeneza kumbukumbu nzuri kwangu.

Kwenye kwenda hospitali hapo, kidogo, siyo sana. Japo ni mara moja moja. Kwa mwaka naweza nikaenda marangapi, mana siyo mtu wakuumwa sana. Na sijawekeza sana kwenye kufanya uchunguzi wa mwili mara kwa mara. Japo ipo kwenye mchakato wa kuhakikisha. Nakua salama muda wote kwenye kwa kuhakikisha nikosawa ki afya, kiakili, kimwili. Kwahiyo, nipo kwenye mchakato wakuha kikisha, nafanya mwili wangu unakuwa salama lakini pia. Ikatokea labda nimepata changamoto ya kiafya. Kinachutumika sana ni bima na pesa za kawaida. Ila kwenye namba kabisa naweza kusema sijui japo mwaka jana nilienda hospitali. Kwa mwaka kama mara tatu niseme kwasababu ni nili umwa kito.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni kuhakikisha kuna kuwa kuna mawasiliano mazuri baina ya mimi na wafanya kazi wengine kwasababu ikiwa hakuna mawasiliano mazuri kati ya mimi na wafanya kazi wenzangu inamaanisha hata ikatokea ni mepata shida inanibidi nianze kutafuta mamlaka ambayo ipo juu zaidi ni waache ambao wako chini kwasababu sinamahusiano na wao mazuri ila kwasababu nina mahusiano mazuri au naweza kutengeneza mahusiano mazuri na watu ambao wamenizunguka ambao nafanya nao kazi ambao ni konao kwenye timu au ambao nafanya nao kazi sehemu moja inakua rahisi kuyashugulikia matatizo ambayo yanaeza yakanipata kikazi au nje ya kazi kwenye kushirikiana na watu ni rahisi sana kwa sababu kwenye namna ya kuwasiliana na watu ni kovizuri yaani watu tofauti tofauti, wenye mitazamo tofauti tofauti, wenye hali ya kihisia tofauti tofauti, wengi naeza kushirikiana nao huwa ni rahisi.

Bila shaka jibu ni kwamba napenda ndiyo chakula kitamu napenda sana kwa sababu chakula kitamu kina kupa motisha ya kuendelea kula kina kufanya ujenge kikimwili kwa sababu unakula chakula ambacho ni kizuri kina kufanya unakua una amani chakula kizuri kina kufanya unafurahia kila kijiko au kila mkono unaoenda kinywani. Hivo napenda chakula kitamu. Napenda kufurahia chakula. Kwa sababu bila chakula hatuezi kuishi kwa iyo napenda chakula kitamu.

Miongoni mwa sifa ambazo ninazo naweza kusema ni sifa ya kukuwa na uwezo wa kukubali mabadiliko. Yani kubadilika badilika kulingana na nyakati. Kwa hio, mabadiliko endapo yatatokea inabidi mtu uendane nayo. Kwa hio, kama mabadiliko yatatokea na kama kutakuwa kuna muongozo ni rahisi kuyakubali. Kwa sababu mabadiliko yanatokea kulingana na vitu tofauti tofauti huenda ikawa ni shida ya ndani ya kampuni au nje ya kampuni. Vyote vinaweza vikachochea mabadiliko. Kwa hio ikatokea mabadiliko yametokea ni rahisi kukubaliana nayo kwa sababu inakuwa mabadiliko hayaji kwa makusudi. Yanakuja kwa lengo la kurekebisha au kupunguza makosa au kuboresha kitu. Kwa hio sio ngumu kuyakubali mabadiliko. Unafanya mabadiliko au mabadiliko yanafanyika kwa uzuri au kwa lengo la kuimarisha kitu kilichopo. Kwa hio, sio ngumu sana kwangu mimi kukubaliana na mabadiliko.

Kipaumbele kazini kwenye suala nzima na mawasiliano ni kuwepo kwa mawasiliano ambayo ni rahisi kwa wote ambao wanafanya kazi kwenye hiyo ofisi kuelewana. Kuwe kuna mawasiliano mazuri namna nzuri ya kuwasiliana baina ya mfanyakazi mmoja na mfanyakazi mwingine. Kwa hiyo kwenye vipaumbele ni namna nzuri ya kuwasiliana kwa sababu kama kutakuwa hakuna mawasiliano mazuri manake hata kazi haitafanyika vizuri. Hivyo mawasiliano mazuri yanahitajika ili kuhakikisha kazi inafanyika vizuri na kuhakikisha matokeo yanapatikana mazuri kwa faida ya kampuni yenyewe. Kwa hivyo ikatokea labda kama hakuna mawasiliano mazuri au mawasiliano mazuri hayajapewa kipaumbele. Maana yake hata kazi haiwezi kufanyika vizuri hivyo mawasiliano mazuri lazima yapewe kipaumbele kwa sababu ndiyo namna ambayo yanafanya kazi iende au kuelewana kuwepo.

Kwenye kupiga picha, inategemeana na na hali ya kihisia ambayo nikonayo kwa muda huu. Sio mpigaji sana wa picha. Na picha napenda, lakini sio mpigaji sana wa picha kwasababu sio mtu wa kutoka kwa enda sehemu. Kwasababu kutoka uka enda sehemu ndo, unapata hadi ilehamu ya kupigia picha, lakini sio mtu wa kutoka. Kwa hiyo, sipigi sana picha, japo napigia ikatokea mipata nafasi. Ila sina idadi kamili kwa mbanapigiga marangapi picha ila ikatukia nimepata nafasi ya kupigia picha na za mikapiga picha bili, tatu kwenye picha sina uelewa sana kusema kwamba napiganga picha marangapi labda kwa siku marangapi ya uko wiki marangapi apana ila ikatukea nafasi nimepata napiga ila sio mpenzi wa kupigia picha kwasababu ata sehemu yangu ya kutunza picha haina picha ni simu hai na picha kabiza.

Kitu ambacho huwaganafanya wakati nikiwa na wasiwasi ni kutulia kusikiliza nafsi yangu nini inataka. Kwa sababu nikiwanitafanya maamuzi kipindi nina wasiwasi sitafanya maamuzi mazuri au nikifanya maamuzi kipindi ninahasira sitafanya maamuzi mazuri nikiwa pia nafanya maamuzi kipindi na furaha salna pia sitafanya maamuzi mazuri. Hivo huwa natulia kwanza, nahakikisha nimetulia wasiwasi wangu kwanza nimeweka pembeni, nimeelewa wasiwasi, inatokana na nini na kwanini na wasiwasi. Hivyo natumia utulivu kama sehemu ya kujituliza kwenye wasiwasi, hasira, furaha ili isiwe, ngumu, huko mbele kwa maamuzi ambayo nitakayokuwa nimeyafanya kwa muda huo. Huwa natumia utulivu kama sehemu ya kuelewa wasiwasi wangu unatokana na nini na kwanini. Na wasiwasi kwa muda huo.

Kwenye uwezo ambao natamani kuwa nao, kwenye labda kwenye maisha ya kila siku ni uwezo wa kuto kufikiria sana. Kwa nini nasema kufikiria sana, kwa sababu kufikiria sana imekuwa kama sehemu ya maisha yangu kwa sasa hivi. Kufikiria kuangalia vitu vinaendaje, muda mwingine inakua inakunyima raha kwa sababu unakuwa unakifikiria kitu zaidi ya uwezo wako ambavyo unaweza ukaweza kumudu. Yaani yote kwa yote najitahidi kuiwaza sana kesho. Kwa sababu, unasema ukiiwaza kesho maana yake unaishi kwenye wasiwasi. Kwa hiyo, kidogo inakua ni changamoto kwani ingekuwa unajitahidi kuhakikisha napunguza hiyo hali. Lakini inachukua muda kidogo kwa hiyo uwezo wa kutokufikiria sana kwenye mambo. Yaani kutokuyawaza sana mambo. Sababu inanikosesha raha muda mwingine.

Kutembea mstuni, hapo sina jibu kamili. Ila naeza ikawa napenda kwa sabu mstuni ni asili iliyopo. Na napenda vitu vya asili kwa hiyo ikatokea, kuna usaidizi labda, wa kwenda kuangalia misitu, kutembelea misitu, kufanyia usafi kwenye misitu, kuitunza misitu. Eh, napenda kutembelea. Naeza kusema napenda kutembelea misitu. Misitu inatusaidia vitu vingi, misitu inasaidia kutunza wanyama, ambao, wanaweza kukimbia hawawezi kukaa kujichanganya na binadamu. Misitu inatusaidia sisi kupata mbao, kupata mvua, kupata hewa safi, kutunza wanyama, vitu vingi kwa hiyo naipenda misitu.

Kwenye kuwasiliana na watu, napenda kuwasiliana na watu kwa namna ambayo itakuwa rahisi kwetu sote kuelewana. Namna ya utulivu, pendo, kushikamana kwa sababu kama itatokea mawasiliano hayana utulivu baina ya mimi na naye wasiliana naye kidogo hatuteza kuelewana. Kwa napenda kuwasiliana na mtu kwa lugha ambayo itakuwa nyepesi kwake kunilewa na mimi. Lugha ambayo itaweka hisia pembeni na kupeana uwazi. Lugha ambayo itakuwa inaskika kwa utofauti. Luga nzuri ya upole kueleweka, kufundisha, kuonya, kutengeneza, sio kuharibu lugha. Lugha ya amani ni lugha ambayo inapenda kutumia, kuongea na watu kwa sababu. Mimi pia napenda kuongeleshwa kwa namna iyo. Lugha, itumike lugha ya upole kunielewesha na sio kukosoana tu. Koo, ni lugha ambayo napenda kuitumia kwenye kuwasiliana na watu. Kwa sababu ikiwa kama mimi sipendi kitu siwezi nikamfanyia ya mtu. Koo, nilugha ambayo naipenda lugha ya kuelewana lugha ya upole.

Kitu huwa nafanya kabla ya kulala au masaa ya kulala huwa nasoma kwanza page tano au tatu ila sana sana tano kwa sababu nipo kwenye safari ya kujifunza kusoma kuna maarifa mingine hatuyapati darasani hatuyapati sehemu yoyote unapata tu kwenye vitabu kwa hiyo nime weka kwenye kujifunza taratibu sio kujilazimisha kwa sababu sio mpenzi wa kusoma vitabu kwa hiyo najitahidi nijifunze kusoma vitabu il ije kunisaidia ikaja kuwa faida kwangu na kwa faida ya wengine. Ko nasoma, nasoma kidogo page tano, nikimaliza nasali, alafu, ndo nalala. Sabu, iyo inatingenizia mimi ile hali ya kwamba, ikatokea siku nimelala bila kusoma, akili yangu inaanza kuniamba kwamba, diyana kuna kitu haujafanya. Ko najifunza taratibu ni ni karatasi chache sana. Karatasi tano ni karatasi chache. Lakini, ni bora kuliko kutokusoma kabisa kwangu mimi mtu ambaye naanza kwenye kusoma vitabu najitengenezea ule uwezo wakuwa mpenzi wa kusoma vitabu. Natamani ifike siku ambapo nisipo soma kitabu usingizi usije yani mpaka nisome kitabu. Iwe kama ulaibu, natamani ifike hiyo siku kwa sababu napenda. Vitabu, watu wengi ambao wanasoma vitabu nimeishi nao nawaona. Namn yao ya kufikiri, kuongea, kuelewa mambo, kuyachukulia mambo. Inakua, wanakua wametulia sana. Hata kama wapo kwenye hali ambayo inawatatiza. Wanakua wametulia sana kwa sababu wanasoma vitabu. Ko na mi natamani ya siku moja nijekuwa kama hivo hiyo, kwa hiyo ratiba yangu ndo iyo. Kabla ya kulala nasoma kitabu, page tano au karatasi tano, nasali, alafu ndo nalala.

Kurudi ujana sio kwa sababu sasa hivi nilipo nipo kwenye hiyo nipo kwenye hiyo ngazi ya ujana kwa hivyo sio sio kwamba natamani kurudi ujana ila natamani ujana uendelee. Kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda masaa yavyozidi kwenda ndivyo mambo yanavyozidi kuongezeka majukumu namna ya uwajibikaji unavyohitajika uwe. Namna unavyo simama na kujelizea mbele ya watu inabadilika. Kwamba kadri siku zinavozidi kwenda sana sana kwa jinsia ya kike. Mambo yanazidi kubadilika kwamba ikatokea sasa hivi umeanzisha familia hautakuwa tena dada fulani maana yake utakuwa tena mama fulani kwa hivyo majukumu yanaongezeka pia namna ya namna ya kuonekana au watu kukuona inabadilika hawatakuona tena mtoto tena hawatakuona mdogo tena bali utaonekana mkubwa. Na hawatakuangalia kwa jicho kama ikatokea sasa haujafanikiwa au hamna namna ambayo inakuonyesha upo kwenye hali nzuri kiuchumi kiafya kiakili inakuwa changamoto kidogo kwa hiyo natamani ujana uendelee ili niendelee kujijenga kidogo kidogo mpaka itakapofika kipindi nimezeeka mambo yasije kuniendea vibaya mbele.

Maktabani sijawai kuenda kuwa mkweli kabisa, sijawai kuenda lakini naitumia sana simu yangu kwenye vitu kama hivyo kwenye kupata vitabu, kwenye kupata majarida, kwenye kupata tarifa. Natumiaga sana vitabu ambapo vipo mtandaoni mfano kuna shemu tofauti tofauti, tufuti tofauti kwa mfano inaitua oceanopdf.com kuna nyingine nyingi natumia sana kupata taarifa kupata vitabu kwenye hiyo nadownloadianga napakuanga vitabu vyangu vingine ambapo najisomeanga hivyo ndo natumianga sana hiyo ila ya kuenda maktaba sijawahi, japo nahisi itakuwa ni vizuri kuenda japo kwa huku nilipo sijafahamu kama maktaba inapatika na sehemu gani na unatumia namna gani mpaka kuipata kwenye usafiri au gharama zipoje sijawahi ila, nahisi siku moja nitaenda, itakuwa ni nitajengea uzoefu mzuri nahisi itakuwa ni vizuri zaidi.

Ripoti ya kazi naiandaa kwa kuzingatia vitu ambovyo vimefanyika, ambavyo viliagizwa. Kwa mfano, nimewahi kufanya kazi na kampuni moja ya mambo ya kilimo, ambapo tulitumwa kuwenda kufanya kazi ya kukusanya taarifa kwa wakulima. Wamelima, kiasi gani mwaka jana, wamefanya nini na nini. Hivyo, tulienda tulifanya kazi kwa muda wa kama siku kumi na moja hivi. Kwaiyo baada ya hapo tukaambiwa tuandike ripoti, kwaiyo niliandika vile ambavyo vilitokea kule. Namna gani watu walipokea lile zoezi. Wangapi walikubali kwamba kitu fulani kinawasaidia, labda tuseme mbolea. Wangapi walikataa kwamba mbolea haziwasaidii, wangapi wanapata shida ya mtaji, wangapi wanapata fursa kupitia hizo changamoto za watu wanagopata. Au nini tena! Taswira nzima kwenye icho kilimo wanachofanya labda kwenye maharagwe, mahindi, alizeti, wanapitia kitu gani. Kwaiyo, ni inategemeana na namna ambavyo kazi iliangazia kwenye maeneo gani. Kwaiyo kama maeneo yaliyoangaziwa yote inabidi yawepo kwenye ripoti. Na pia mawazo yako au mawazo yangu mimi ambapo niliye enda kufanya hiyo kazi. Mawazo yangu mimi yapoje, kwamba kitu gani kifanyike ili kazi iendelee kuwa nzuri. Kwaiyo hivyo ndo ambavyo huwaga naandaa ripoti yangu.

Kwenye kupendelea hapo shati au t-shati, zote napenda. Inategemeana na muonekano wa siku hiyo, naenda na muonekano wa namna gani. Kama naenda kiofisi, naisi shati, nahisi sio naisi ni, shati inakuwa ni chaguo zuri zaidi, kuliko t-sheti. Lakini pia kama naenda tu kikawaida, kwenye mizunguko ya kawaida, nahisi t-sheti inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu. Ipo kikawaida alafu unakuwa uko huru. Lakini shati kidogo inaleta ule mwonekano wa kiofisi, kuwa nadhifu, kuvutia, kupendeza kiofisi. Yani hili kuiwakilisha ofisi vizuri. Sabu huwezi ukawa unaenda ofisini alafu unavaa. T-sheti ilina vibandiko tofauti ambavo. Ilitakiwa uvae ukiwa upo nyumbani au kawaida kwenye mizunguko ya kawaida. Napendelea vyote inategemeana eneo ambalo nipo na kazi ambayo inafanya kwa wakati huu.

Uzoefu wa kazi ambao ume umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kuzipata taarifa kutoka kwa watu ambao nawafanyia dodoso. Kwa sababu kupata taarifa kunahitaji namna tofauti tofauti za kuuliza maswali sio kuuliza swali kama lilivyo. Kunahitaji. Kuna mwingine anahitaji kubembelezwa, kuna mwingine anahitaji kusikilizwa kwa muda huo, kuna mwingine anahitaji uende nae kawaida kwa hiyo. Uzoefu ya kupata maswali, kupata majibu kutoka kwa mtu wa ambae anaulizwa maswali ninao vizuri kabisa. Na naweza kufanya bila shida yoyote ile. Kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake na kila mtu ana namna yake ambavyo anajielezea ko niko vizuri kwenye kusikiliza aina zote za watu. Kwahyo ni rahisi sana kwangu.

Mafanikio ya timu nayashirikia kwa kwa moyo zaidi, yani nafurahi kwa kuwa ikifanikiwa timu maana yake na mimi pia nakuwa nimefanikiwa kwa hiyo ni jukumu langu kufurahiya. Kwa hiyo ikatokea kuna mafanikio kwenye timu lazima nifurahi kwa sababu mpaka kuna kunawakwo na mafanikio maana yake kuna mawasiliano mazuri, kuna utendaji kazi mzuri, kuna ushirikiano mzuri, kuna upendo, kuna namna mnaelewana ivo. Ni kitu cha kujivunia. Kwa hiyo, mafanikio ya timu nayapokea vizuri. Na nina yasherekea vizuri. Haswa, endapo ikiwa mafanikio ya timu yalichochewa na wana kundi wote. Katika kuyapata hayo mafanikio. Kwa hiyo, ni kitu ambacho na kisherekea kutoka ndani ya moyo wangu. Na yafulahiya kweli kabisa.

Malengo ya kila mwezi kazini yapo ya aina nyingi. Ambapo, tukianza na mimi kama mimi kwenye kazi kukuwa bado. Sijapata sehemu halisi ya kusema ndio naifanyia kazi. Kwenye kwenye hiki kidogo ninachokifanya ni cha kujitafutia mwenyewe. Najaribu kuwa mbunifu kidogo kwenye mambo ninayoyafanya kwa sababu. Hiki nichokifanya ndo ambacho kinachokifanya niweze kula kulisemezia mahitaji yangu yote ya muhimu. Kwao ni kitu ambacho nakiheshimu sana. Pia ni kitu ambacho kinanifanya nione juhudi zangu kwenye kile nachokifanya. Lakini pia ikatokea labda nimepata kazi sehemu ya malengo yangu ya kazi kila mwezi itakuwa ni kuhakikisha nafanya kazi vizuri. Kwa miongoni mwa watu ambao kampuni inaweza ikawategemea katika kuinua kampuni, kuyaendeleza kampuni, kuifanya kampuni iwe vizuri zaidi. Kwa hiyo malengo ni mengi lakini hayo naona hilo ndilo muhimu zaidi.

Mwanga, kwenye mwanga mkali au mwanga wa kati inategemeana, sasa na sehemu ambayo nipo na nnafanya kitu gani mfano. Usiku kwenye simu au kwenye luninga mwanga nnaopenda ni mwanga wa wakati, spendi mwanga mkali kwa sababu macho, mda mwingine huwa namumia macho na mwanga. Kwa hiyo, labda nipo sehemu yenye giza, ukweli kabisa nitataka mwanga mkali kusabu ntahitaji nifanye mambo kwa uhakika zaidi nione. Ila kwenye mwanga mkali au mwanga wakati napendelea yote ila inategemeana sasa na sehemu gani mwanga huo nauhitaji kufanya kati ila naipenda yote. Kwa mwanga mkali na mwanga wa kati yote naipenda ila kusema. Nikiambiwa nichague mmoja kati ya mwanga ambayo naupenda zaidi naeza kusema. Mwanga wa kati yeah mwanga wa kati.

Kufanya yoga sijawai ila kuna baadhi ya mazoezi yambayo waganapenda kuyafanya. Japo siyo kwanye kwenye mtiririko ambao niseme ambao wameupanga kwenye yoga ila kuna baadhi ya mazoezi yambayo nayafanya. Kwa mfano kujinyosha viungo muda muingine uwa nafanya. Japo sijawa mtu sana wa kusema nafanya sana mazoezi. Hapana ila nafanya muda mwingine mazoezi ambayo yanafanyika kwenye yoga. Ila mi kitu kizuri nita nitaendelea kujifunza kufanya mazoezi sababu mazoezi ni afya kwa hiyo nitajifunza kufanya mazoezi ya yoga yanaonekana ni mazuri pia yanasaidia kupumzisha akili kwa hiyo nitajifunza.

Mfumo wa usalama wa vidole ndiyo natumia. Natumia sehemu tofauti tofauti kwenye simu kwenye baadhi ya tovuti natumia. Nimeweka hiyo kama nywila. Kama nyumila yangu. Ila sehemu nyingine situmii sana. Natumia kutambua sura natumia namba za kawaida natumia maneno. Japo siyo sana na enyewe ila nabadilika badilishe kila wakati nywila zangu. Mfumo salama wa vidole natumianga pia natumia ndiyo.

Tabia inayonichukiza kwa watu tofauti tofauti ni tabia ya kutotaka kujifunza. Ikiwa mtu hutaki kujifunza au hutaki kuelekezwa ulipo kosea maanake huwezi kuishi na watu. Kwa sababu, ikiwa utakubali makosa, utakiri na utajirekebisha. Ikiwa ni kweli husingiziwi au hamna ambayo wana makosa ambayo umepewa si yakwako. Ikatokea umeyakubali manake umekubali kubadilika. Ila ikiwa mtu anakuwa mbishi au anakuwa mgumu kukubali makosa inakuwa kidogo ni shida. Kwa hata mimi inakuwa siwezi kuwapenda watu ya namna iyo. Kwa hata ukiwa elekeza inakuwa ngumu kidogo kukuelewa kwa sababu hawapendi kuelekezwa wanaona kila wanachokifanya wao ni sawa. Hivyo, tabia inayonichukiza naweza kusema ni hiyo. Au tabia nyingine. Kudharau watu. Tabia ya kumdharau mtu japo humfahamu. Ila unamdharau tu kwasababu umemuona labda, hajavaa vizuri, au labda hajapendeza. Kwahyo unaamua kumdharau. Tabia kumdharau mtu pia si inanichukiza. Hivyo, ndo hayo.

Kwenye kujitolea nywele sifanyi sana kwa sababu mimi nasuka hivyo sifanyi sana ila naweza kusema inaeza ikawa kwenye miezi mitatu mara moja kwa sababu nakata zile nywele za juu ambazo zimeharibika. Huwa nazikata lakini pia nahakikisha sipo kwenye usafi japo siwezi sema kabisa kwamba natolea nywele. Na hata ikiwa baada ya wiki ngapi a. Si ki yaani kwa ujumula kabisa sivilei nyele ila huwa nazikata zile ambazo zinaoneka haziko vizuri.

Kwenye tamasha la muziki sijawahi kwenda. Sijawahi. Kwenda tamasha la muziki sina ila ikatokea ni muhimu kwenda nitakwenda aidha sijawahi kwenda kwenye tamasha la muziki kwa sababu ya muziki kuna vitu tofauti tofauti. Kulingana na hali ya uchumi ambayo niko nayo sasa hivi. Ni dhahiri kabisa nitaenda kwenye daraja la chini au la kati sehemu kama hizo mara nyingi kunakuwanga kuna fujo kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu kwa mimi kwenda sehemu kama hizo. Ila ikatokea huko mbele niko vizuri kiuchumi na imenilazima nifike sehemu kwenye tamasha la muziki nikaangalie nitakwenda lakini itakuwa ni kwenye daraja la juu kidogo ili kuepusha fujo na vitu vingine. Japo muziki wenyewe kama muziki huwa napenda kusikiliza muda mwingine napenda kusikiliza kwa sababu ni burudani ila kwenda kwenye matamasha sijawahi kufikiria kwenda wala sijawahi kupendelea sana kwenda ila ikatokea ni lazima au kuna umuhimu wa kwenda nitakwenda.

Kwenye kushugulikia makosa kazini, kuna namna nyingi. Ila namna kuu zaidi ni kukubali makosa kwamba nimekosea. Na kama nimekosea, nitatumia njia gani kuyarekebisha. Hivyo, ni njia ambayo naitumiaga sana kwenye kutaka kuhakikisha, nilicho nacho kinaendelea kweli sana sana kwenye kazi. Kwa hiyo kama imetokea, nimepata changamoto au nimefanya kosa kazini, ni dhahiri kabisa kwamba nita nitaomba samahani lakini pia nitakubali kosa ili niweze kusaidiwa kwa sababu kwa kufanya hivo natengeneza natengeneza uaminifu kwamba ni mtu ambaye anakubali makosa lakini pia yuko tayari kurekebishika inakuwa tofauti na yule ambaye hayuko tayari kurekebishika kwa wakati huu kwa hiyo hiyo ndo namna kuu ambayo naeza kusema naeza nikawa naitumia endapo nimefanya makosa kazini.

Asali naipenda, ndiyo naipenda, kwa sabu ukiacha tu mwonekano au namna inavyotumika, napenda kwenye vitu vingi kwa sababu kwanza inasaidia ni kitu ambacho kinatoka kwa wadudu ambao wanatengenata kitu cha asili. Lakini pia asali inatumika sehemu tofauti tofauti. Kwenye vyakula tunavyokula kila siku. Kwenye vinywaji tunavyokunywa kila siku. Kwenye vipodozi kama tiba. Kwa naipenda asali. Japo kwenye nikiambiwa nichague vitu vitamu na vitu spicy nahisi nitachagua vitu vitamu kwa sababu kidogo vitu ambavyo vina viungo vingi ni changamoto. Kwa hiyo nitachagua vitu vitamu.

Nguo ninazopendelea kuvaa ni nguo yoyote ambayo nitakuwa niko huru. Nguo ambayo hainifanyi nijishtukie yaani kwa mba mtu akini tazama bahati mba ya naanza kuwaza. Ananitazama mimi yaula bane hauna kitu nimekaa vi baya hapana. Napenda nguo ambayo nitakuwa niko huru yaani kwa wakati wa lakini pia navaa nguo kulingana na sehemu ninayoenda. Kwa mba mimi ni nani, naenda kufanya nini na kwa nini. Kwa hiyo, navaa nguo kulingana na sehemu niliyo. Kwa hila pia, kiujumla napenda nguo ambazo ni nzuri, napenda kuonekana nadhifu, napenda kuonekana msafi. Kwa hio hizo ndo nguo ambazo nazipenda, zinazo kuonyesha kwamba ni mtu msafi. Unaweza kuaminika, unaweza kupewa kitu, unaweza ukakisimamia. Mavazi ya ofsini na mavazi ya kawaida, ya kwenda sehemu tu za kawaida, ni tofauti. Koo, napenda kuvaa mavazi tofauti tofauti, kulingana na ile mambolo unaenda.

Kwenye mawasiliano na wafanyakazi wenzangu naweza kusema niko vizuri kwenye kuhakikisha nafanya mawasiliano vizuri na wafanyakazi wenzangu kwa sababu ikiwa watu nimewakuta au wamenikuta maanake kuna vitu wanavijua kuzidi mimi au mimi kuna vitu navijua zaidi kuhusu wao. Hivyo najitahidi kuwa mtu ambaye naweza nikatoa maelekezo au mawasiliano ambayo yanaweza yakawa rahisi kidogo mtu kuelewa. Akapata mwanga kwenye kile ambacho nitakuwa nimemwelekeza. Kwa hiyo mawasiliano ni chombo cha kumfanya mtu aelewe kwa nini yupo hapo na kwa nini anafanya hicho kitu. Kwa hiyo najitahidi sana kuwa mtu ambaye anaweza akawasiliana vizuri na watu ili iwe rahisi kuelewana.

Kwenye kushiriki mziki, ni mziki wa aina gani naopenda. Mziki kuna klasiko naweza kusema. Napenda mziki ambao uko taratibu. Pia napenda popsa mda mwingine. Nasikiliza pop, lakini pia napenda nyimbo za bongo mda mwingine. Ninategemea na hiyo siku nipo katika hali gani ya kiisia. Kwaio napenda kusikilisa mziki wa namna hiyo. Na kwenye mwimbaji wa mziki wa bendi ambao naipenda zaidi, bendi, sijawai kupenda, bendi, bendi, kusema iti, bendi, bendi, flani unaipenda apana. Ila kuna baadhi ya wasani ambao uwa nawapenda, kuwasikiliza. Wasani tofauti tofauti, kama Sam Smith, kama Kilani, kama wasani wengi tofauti tofauti, toka mataifa tofauti tofauti. Lakini sana nasikiliza sana mziki ya West kidogo unaeza kusema. Na wakati ambao napenda kusikiliza mziki. Wakati, ambao kila nyakati napenda kusikiza mziki. Nikiwa na furaha, nikiwa na uzuni, nikiwa nipo sawa tu. Napenda kusikiza mziki. Mziki ni sehemu ya kunifanya mimi nitulie. Niwaze kwa utulivu nipate utulivu wa nafsi kuisikiliza nafsi yangu kwa wakati huo kwa hio nasikiliza mziki wa namna hio nikisikiliza wimbo ambao naupenda najisikia vizuti sana kwa sabu naona nimetulia na utulivu kwa hivo napenda ile hali ya kujihisi kusikilizwa au kupata amani kwa wakati huo au kwa hali ambao unapitia muda huo. Kwa hio nikisikiza mziki ambao naupenda kidogo inakua ni vuzuri kwangu mimi. Najisikia vizuri.

Kula chakula cha haraka, sipendelei kula chakula cha araka. Napenda chakula nikiandae wenyewe kwenye mazingira ambayo nayaelewa. Ni kia vyakula vya haraka manake. Si chakula ambacho kimeandaliwa vibaya apana ila yani chakula ambacho huja ikiandaa ila mi napenda kula chakula ambacho nimekiandaa kwa upendo kwa utulivu. Kwa iyo vyakula hivi vya midiawani au sehemu za chakula, hoteli, sio mtu wa kupenda sana kula vitu vya sehemu hivyo. Napenda vitu niviandae mwenyewe kwa utulivu, nipike, nijue kwa nini nilipike hicho kitu iyo siku. Kwa hiyo, japo vyakula vya haraka naweza kula kulingana na hali ambayo ipo muda huo. Labda nikawa nimetingwa sana na kuna baadhi ya vitu nafanya. Ila sijawai kufikia iyo ngazi ya kusema nimetingwa sana, inabildi ninunue chakula nisipike hapana. Napenda kujipikia mwenyewe, kuandaa mazingila ya chakula ambacho ntakua nimekipenda na nahisi kula kwa wakati huu.

Kwenye kufuwa nguo marangapi kwa wiki, sio mtu wakutoka sana, sio mtu wakutoka sana kuenda semu, kwa hiyo kwa wiki, naweza nikasema wiki naweza nipita kama sijafua nguo kwa sababu kazi ninayoifanya kwa hivyo usichafue sana nguo wiki ya pili naweza nikawa, nimepata nguo za kufua chache. Ila kwenye kusema kwamba wiki hii inafua nguo mara ngapi inaweza kupita wiki kwa sababu huwa sina nguo chafu na huwa sina pa kuenda wakati huo.

Kitu nachokifanya nikiwa na mgogoro na mtu. Kwanza kabisa nampa nafasi ya kumsikiliza. Kwa nini mpaka nifikia kipindi tumepata mgogoro au tumegombana. Huwa nampa muda. Na muda wake wa kujielezea. Sio muda wangu mimi wa kutaka kuanza kumkatisha niende kuongea mimi sasa. Najitahidi nimsikilize kwanza hisia zake zikoje. Halafu mimi ndo nitaongea baadake. Kwa hiyo, ninapotokea na mgogoro na mtu napenda sana kurekebisha mambo kabla vitu havijaenda vivyo sivyo. Huwa napenda kurekebisha mambo kwa sababu ili tuweze kusaidiana kupenda na inabidi. Tuweze kusameheana. Hakuna mtu ambaye ameumbwa mkamilifu kukoseana kupo na kukoseana ndo kumfahamu mtu. Kwamba kwa nini alinikasirikia maanake hapendi kitu fulani au maanake alikuwa anahitaji kusikilizwa. Maanake alikuwa anahitaji kueleweka. Kua natumia njia ya kulitatua tatizo kama kutatua mgogoro ambao upo au kufanya mgogoro uliopo unapotea. Na hii ni njia ambayo napenda kuitumia kwa sababu mimi pia napenda kusikilizwa ikiwa nimekwazika. Napenda kusikilizwa ikiwa nimekwazika kwa sababu inanifanya nione mtu anajali.

Kwenye kufanya mazoezi, sifanyi mazoezi, naweza kusema. Sio mpenzi wa kufanya mazoezi. Japo, ni tabia ambayo napenda kujiona nikiwa naifanya. Ila, siyo, sijaanza kuyafanya mazoezi. Kwa hiyo, si inacha kusema sana. Ila, kuna baadhi ya mazoezi ambayo labda naeza nikawa nafanya ila kwa wiki labda mara moja. Inatagemea kama nimejisikia uchovu, ndo nafanya, kunyoosha viungo, kutulia sehemu moja, kumeditate, kuwaza kitu kimoja, hayo ndo huwa nayafanya. Na pia ikatokea nimefanya mazoezi kwa hiyo siku, baada ya kunyoosha viungo huwa, najisikia vizuri, kwa sababu nakuwa nime nimevinyoosha viungo kwa wakati huu kuwa nakuwa najisikia vizuri.

Shughuli zangu siku ya mvua. Mara nyingi, kulingana na sasa hivi niko nyumbani tu kuona kuwaga. Nafanya vitu ambao vita nipa utulivu zaidi kwasababu mvua na itumia sana kwenye kupata utulivu. Kwa hiyo, ni kitu kizuri, kina nifanya nitulie, napata utulivu na furahi, kuiona mvua. Kwa hiyo, ni kitu kizuri, kina nifanya nijisike vizuri. Na mvua kuu, ivo utulivu, mvua pia naipenda, siku ambayo nilifurahia zaidi mvua ilikuwa sipati usingizi siku hiyo nakumbuka. Kwa hiyo mvua ilivo nyesha, ikanipa kama kunibembeleza kwa nikalala. Mvua, namna inapobadilisha mipango kwasababu mvua nikitukizuri lakini ikatokea imekuja. Kwenye muda ambao siyo sahihi kidogo inakuwa ni changamoto hivyo kama kuna sehemu natakiwa niende kidogo inakuwa changamoto au nisani kachelewa kwasababu nahofia kuloa au majanga ambayo yana kuwepo kwenye mbele cha mvua labda ajali, radi na vitu vingine na kwenye kusikia sauti ya mvua huwa napata utulivu yaani nafurahi nikisikia mvua kwa inanifanya najisikia vizuri.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni muziki ambao unanipa amani ya moyo yaani kunifanya nifurahi. Hata kama nikiwa na huzuni, nitajisikia vizuri. Kwenye muziki, kwenye kutaja sasa muziki, unaitwa X. Ameimba Nikita Kering, huwa napenda kuusikiliza. Kwa sababu tangu nipo sijaielewa vizuri lugha ya kiingereza ilikuwa rahisi kidogo kupenda kulingana na midundo na namna anavyoimba kwa hio ni wimbo ambao naupenda na ninausikilizanga mara nyingi nyingi kidogo.

Napenda ndiyo kuusikiliza muziki wa jadi kwa sababu muziki wa jadi unajumuisha vitu vingi kucheza kuimba watoto, wakubwa, wanawake, kwa wanaume. Kwa hiyo, napenda kuona. Napenda kusikiliza japo muda mwingine inakuwa ngumu kuelewa kwa sababu wanaimba kulingana na lugha zao. Japo ni muziki ambao naupenda kusikiliza kuona wakiwa wanacheza pia ikiwa kuna mtu ananiambia maanake pia nafurahi zaidi. Nyimbo nyingi za jadi wanakuaga na namna zao za peke yao huaga wanacheza huwezi kuona namna hiyo wanacheza kabila jingine au watu wengine. Kwa hiyo inatengenezwa tofauti kidogo. Kwa hiyo napenda kuona muziki wa jadi. Watu wakicheza na pia napenda kuusikiliza.

Kupigia picha ndiyo napenda. Japo, inatagemeana na maeneo nao. Isia ambazo ninazo kwa wakati huo. Japo, picha zinabeba kumbu kumbu. Sina nyingi, lakini napenda kupigia picha kuningana na hali nizonayo kwa wakati huo. Hivo, picha ndiyo napenda kupiga. Japo, sio mtu wa kutoka kuenda sehemu moja kuenda nyingine kwa ajili tu ya kupiga picha. Ila ikatokea nimepata nafasi ya kupiga picha, hua napiga. Napenda, kutunza kumbukumbu. Kwa ivo napenda kupiga picha.

Kwenye kula chakula cheche nye mafuta au kisicho na mafuta. Inategemeana sasa na. Na eneo nililopo na chakula chakula cha siku hiyo nataka kupika cha namna gani. Kama ni cha kuchemusha tu. Hakuna, nia ya kueka mafuta. Ila, vyakula vingi na vyokulaga ni vyakula venye mafuta. Kuningana na upatikanaji wa sasa hivyo vitu kama mihogo, viazi, ni mchache kidogo, ni mchache kidogo. Hivo nakula sana ambavyo vina mafuta. Ila vikiwepo ambavyo havina mafuta. Huwa pia napendelea kula. Hivyo napendelea kula vyote, inategemeana na upatikanaji na kipindi hicho nipo vipi kiuchumi.

Huwa natumia ndio video kwenye mawasiliano baadhi na watu ambao na waamini japo sio njia ya mawasiliano naipenda sana japo kuna watu ambao nipo sawa kwenye kuongea nao na video hivyo ni njia ya mawasiliano ambayo naitumia pale inapobidi huwa naitumia japo sio mara kwa mara ila naitumianga muda mwingine kwa hiyo ni njia nzuri kwa hali ya watu ambao wanakuwa wako mbali wako mbali na mwenzake au watu wao wa karibu ni njia nzuri lakini kwa mimi sio njia ambayo naipenda sana ila panapobidi naitumia pia.

Kitu, ambacho huwa napenda kushiriki mchana ukiisha. Napenda kupika. Napenda kupika, lakini baada ya kupika. Kuna kula, alafu, kuna kupata utulivu, labda kuangalia runinga. Na pia kupumzika. Kusoma, kusali na kulala. Lakini pia kama kuna sherehe za jioni, mbazo napenda kuzifanya, hapana. Sherehe ambazo labda sijaalikwa au sikutaarifiwa kwamba zineza zika fanyika. Mara nyingi huwa siendi. Kwa sababu sipendi kushtukizwa kwenye matukio. Lakini pia. Kwenye kujiandaa kulala, na hivyo kuna kusoma, kusali na kulala. Ndio huwa najiandaa kulala kwa namna hivyo. Sina aina yoyote ya kati nayofanya, kabla ya hapo. Labda kusema kama nafanya, kutengeneza kujali ngozi kwanza hapana sina hiyo lakini pia furaha ambayo naipata wakati wa jioni ni kwamba na mshukuru Mungu kwamba amenilinda kwanzia asubuhi paka sasa. Jioni naenda kukumzika. Hiyo ee.

Napenda hali ya hewa ya mvua. Sana. Hali ya hewa ya mvua, naipenda kwa sababu inaleta utulivu. Inapunguza vumbi, inasaidia ku kama kuna joto sana, joto linapungua. Inasaidia kwa mimi naitumia mvua kama naona mvua kama ni baraka. Kwa sababu mvua inatusaidia vitu vingi kumwagilia mazao. Tunatumia wengine wanakinga kama maji ya kunywa. Kuna wengine wanatumia kwenye kuishia mifugo yao. Kwenye kuoshia mifugo kwao ni kama baraka. Hali ya hewa ya mvua naipenda sana ni hali ya hewa ambayo naipenda sana lakini muda mwingine inakuwa kama inankwaza lakini sio sana. Kama ninavyoipenda kwa sababu kwa sababu kukiwa kuna mvua na nikiwa natakiwa niende sehemu alafu kwa wakati huo sijabeba mwamvuli pia inanikwaza ila naipenda mvua naipenda.

Napenda ndiyo kusoma gazeti au habari au vitabu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi ya mimi kupata nakala tofauti na kulipia. Japo ikatokea ni mpata za kulipia au za kununua nakala ngumu na niko vizuri kiuchumi huwa nanunua. Ila napenda kusoma mtandaoni kwa sababu inakua rahisi, kutembea nayo, inakua tu ipo kwenye simu. Lakini pia kwenye kusoma. Japo kusoma inakua changamoto sababu kitu kikisha kaa kwenye simu. Kuna kupata taarifa, ilikuwa inakutoa kwenye reli ya kuwaza kitu kimoja. Lakini napenda ndiyo kusoma magazeti na vitabu mtandaoni napenda sana.

Kwenye chakula, ninancho penda kula zaidi, ni ndizi, naeza kusema ni ndizi, na emeo ambalo, napenda kulia chakula ni nyumbani, ee, nyumbani. Kinavyo, kinavyoladha mdomoni, nyama, ndizi, mchuzi, nazi, viungo, ina ladha vizuri. Mara ya kwanza nilipokula nakumbuka ilikuwa mama alitupikiaga kwenye sikukuu moja kwahio nilikula nilikfurahia sana chakula alienielekeza alikuwa mama yangu alipika mara ya kwanza kabisa nyumbani, kwa hivo nilikifurahia sana, mpaka leo ndizi ni chakula changu pendwa zaidi, na mara ya mwisho nilikula, mara ya mwisho kula ndizi za mchuzi ilikuwa, ilikuwa ni muda kidogo kama wiki ta tu zilizopita, naweza sema mwaka jana, mwaka jana, ni muda kidogo.

Huwa nakikisha kuna mawasiliano mazuri kwenye kuwasiliana na timu ambayo nafanya nayo kazi. Kwa sababu kama hakuna mawasiliano mazuri, inakuwa ni shida kidogo kufanya kazi na timu ambayo nimepangwa kwa wakati huu. Kwa hiyo mawasiliano mazuri kuelewana na timu ambayo nafanya nayo kazi ndo miongoni funguo ambazo nazitumia. Nazitumia vizuri zaidi kwenye kufanya mambo ya kiofisi yaenda vizuri. Ni hiyo, kuwasiliana vizuri, kuelewana na watu, kujua wanataka nini kwa kati gani kwa nini, hivyo hiyo ndo njia naitumia sana.

Changamoto ninazokutana nazo kazini. Kwa hivyo muda mwingine kukosa usafiri kwa wakati au wateja kutokuelewa nia na madhumuni ya kuweka bei ya namna hiyo. Kwa sababu bei inalinganishwa na inatengemezwa kulingana na sehemu ambayo umetoa bidhaa. Hivyo ina namna ya tofauti. Upokeaji wa bidhaa, upokeaji wa bei au upokeaji wa vitu vinakuwa tofauti kidogi kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Japo, ni changamoto ambazo zipo, nakabiliana kulingana na uwezo, wa kuwasiliana, kuwaelelesha na vitu vingine. Kama hivyo, vinakuwa ni rahisi, siyo ngumu sana.

Ushauri ya ambao ningependa kumpa mtu mwingine kwamba utulivu wa nafsi ni mzuri sana. Lakini pia kushirikiana na watu tofauti tofauti kwenye nje tofauti tofauti kwa kuwa na mawasiliano mazuri na watu ni kitu kizuri. Kwa hivyo ningemshauri, awe mtu wa namna hiyo, awe mtu wa kukubali mabadiliko, awe mtu wakuashiriana vizuri na watu, awe mtu wakushirikiana na watu, awe mnyenyekevu, ajifunze kupitia makosa yake, asitake kushindana, asipende ushindani kwa sababu hii itakuepusha na vitu vingi kuonekana unajua kumbe hujui ya alafu watu wanakuacha unajua kumbe hujui lakini piya kuishi kwa amani ikiwa utaheshimu watu wote wakubwa kwa wadogo utaishi kwa amani utakuwa ni mwenye amani mdaa wote lakini piya kushirikisha pale inapobidi ukiwa una ona jambo liko inje ya uwezo wako ni vizuri kushirikisha mtu ili aweze kukusaidiya kwa sababu ukiwa unanganganiya jambo peke yako jinsi unaweza lifanya peke yako inakuwa ni changamoto kwa hiyo ni vizuri ukawa unawashirikisha watu.